Kwa kiasi fulani, naweza sema ndiyo, ningependa kurudi ujana, lakini si kwa kila kitu. Manake ujana ulikuwa na nguvu, ndoto nyingi, na uhuru wa kujaribu bila hofu kubwa. Kulikuwa na furaha ya kujifunza mambo mapia, kucheka kwa urahisi, na kuamini kuamba kila kitu kinawezekana. Upande mwingine, hapana, kwa sababu ujana ulikuwa na changamoto zake pia, kukosa uzowefu, kufanya makosa bila kuelewa madhara yake, na wakati mwingine kuchanganyikiwa kuhusu mwelekeo wa maisha. Kama ningepata nafasi ya kurudi ujana, ningependa kurudi nikiwa na hekima ya sasa. Yani nikijiamini zaidi, nikijidhamini, na nikifanya maamuzi bora. Kwa hiyo, najifunza kudhamini ujana niliokuwa nao. Huku nikifurahia kukua mtu, nilie leo.

Kwa ujumla, ninajihisi vizuri. Japo kuwa wakati mwingine kuna uoga kidogo kabla ya kuanza, lakini nikianza kuwasilisha ujiamini zaidi. Ninapenda wasilisha kwa sababu hunipanafas ya kushiriki mawazo yangu, maarifa na kujifunza kutoka kwa wengine pia. Hunisaidia pia kukuza ujuzi wa kuwasiliana, kujiamini na kusimama mbele ya watu. Changamoto kubwa huwa ni kuhakikisha ujumbe umeeleweka vizuri, lakini kwa mandalizi mazuri na mazoezi, wasilisho lina kuwa rahisi na hata la kufurahisha. Kwa hiyo, naliona wasilisho kama fursa ya kujifunza na kukua, sikitu cha kuogopa sana.

Rangi ninayoipenda zaidi ni bluu naiona mara nyingi angani na baharini na pia kwenye maji safi au mavazi mbali mbali. Rangi hii hunikumbusha utulivu, kina cha mawazo na uhuru kama vile kuwa na nafasi ya kupumua na kufikiria kwa amani. Bluu hunifanya nijihisi mtulivu, salama na mwenye matumaini. Inapunguza msongo wa mawazo na hunisaidia kwa makini zaidi. Kitu ninachomiliki cha rangi hii ni nguo kadhaa kama sketi, blouse na fulana na pia daftari la rangi ya blue kwa sababu hunifanya nijisikie nikiwa nimepangika na mwenye amani ninapolitumia.

Napenda sana majira ya baridi yenye joto la wastani, yaani si baridi kali sana, napenda majira haya kwa sababu hali ya hewa, huwa tulivu na ya kupendeza, si ya kuchosha kama joto kali wala ya kuchosha mwili kama baridi kali. Nilianza kupenda majira haya kwa sababu ya wakati wa utulivu na ukaribu. Yaani siku ambazo watu hukaa karibu zaidi, kunywa vinywaji vya moto, kuzungumza kwa muda mrefu na kupumzika bila haraka. Majira haya hunikumbusha amani na muda wa kutafakari. Katika majira hayo, napenda kukaa ndani nikisoma au kuandika, kusikiliza muziki au kutembea nje wakati wa asubuhi au jioni. Hali ya hewa inapokuwa laini. Pia napenda kutumia muda na familia au marafiki kwa sababu mazingira hufanya mazungumzo yawe ya karibu zaidi.